Napenda kusherekea siku yangu ya kuzaliwa kwa utulivu, nikiwa na familia na marafiki wakaribu, na kumbuka zaidi sherehe nilio furahia kwa sababu ili nifanya nijisikie kupendwa. Siku hiyo hupenda keki ya chokoleti na kwa ijayo ningependa kupokea zawadi yenye maana kama kitabu au kitu cha kufunzia.